Kwangu binafsi ningesema ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana. Tembelea ziwa kulinipa hisia ya utulivu kwa sababu ya maji yaliyotulia. Upepo mwanana na mandhari nzuri iliyozunguka eneo hilo. Jambo lililonifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Kwa upande wa mto, nilifurahia kuona maji ya kitiririka, kwa kasi, tofauti, kusikia sauti ya maji ya kigonga mawe na kushuhudia shughuli za watu kama vile kuvua samaki au kuchota maji. Ziara hizi zilinifundisha kuthamini rasilimali za maji na umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Pamoja na uzuri wa maumbile, unaupatikana katika maeneo hayo.

Uzoefo wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yenye shinikizo la muda wa mahitaji makubwa. Kwa sababu hapo ndipo nilijifunza umuhimu wa kupanga kazi vizuri, kuwajibika, kushirikiana na wengine. Uzoefu huo, ulinifanya nitambue kuwa mawasiliano mazuri ni msingi wa mafanikio kazini. Hasa unapofanya kazi na watu wenye mitazamo na tabia tofauti, pia nilijifunza jinsi ya kutatua changamoto kwa vitendo, kuchukua maamuzi kwa haraka lakini kwa umakini na pia kujifunza kutokana na makosa badala ya kuyakata tamaa. Kwa ujumla uzoefu huo ulinijenga kimaadili na kitaaluma na ulinisaidia kuelewa thamana ya bidii uvumilivu na pia kujifunza kila siku kazini.

Napokea maoni kutokana kwa wengine kwa kuyachukulia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha badala ya kuyachukulia kama lawama. Kwanza husikiliza kwa makini bila kukatizia ili kuelewa ujumbe unaotolewa kwa sababu zilizo nyuma ya maoni hayo. Baada ya hapo, hutafakari kile kilichosemwa na kuchambuliwa, ni maeneo gani inayoweza kuboresha au kubadilisha ili kufanya kazi au tabia yangu iwe bora zaidi. Hata kama maoni yanakuwa magumu au ya kukosoa, hujitahidi kubaki mtulivu na kuyatumia kama chachu ya maendeleo binafsi na kitaaluma. Kwa sababu ninaamini maoni ya wengine yana mchango mkubwa katika ukuwaji wa mtu.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa zamani, ambaye alini fundisha dhamani ya nithamu, bidii na kujiamini katika kile linachofanya. Kupitia mafundisho hayo na mafundisho yake ushauri wake nilijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati mbali kwa juhudi za mara kwa mara na uvu milivu. Hata pale mambo ya napokuwa magumu alinisisitizia umuhimu wa kujifunza kutokana na makosa baada kuyaogopa na kunihamasisha kuwa na mtazamo chanya katika maisha na kazi. Mafunzo hayo ya mekua mwongozo muhimu katika mamuzi, ninayo yafanya na ya menisaidia kwa pia kwa kielimu kima adili na binafsi.

Kwangu binafsi ni na mahusiano mazuri na wazee wangu, yalio ni jenga na yalio jengwa juu ya heshima, mawasiliano na kusikilizana. Na wadhamini kwa hekima na uzoefu wao wa maisha na mara nyingi hunipa ushauri unao nisaidia kufanya maamuzi bora. Huwa na jitahidi kuwasikiliza kwa umakini, kuwaheshimu na pia kuwasaidia pale ninapohitajika. Jambo linalo imarisha uhusiano wetu. Mahusiano haya yamenifundisha umuhimu wa mila, maadili na pia mshikamano wakifamilia na ya menisaidia kukua kimaadili na kihisia.

Kwangu binafsi, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa mara kwa mara, lakini unaweza kushiriki mjadala wake wa kwa kiwango cha kuelewa kinachoendelea katika jamii. Huwa na chukulia siasa kama jambo muhimu kwa sababu linatihiria maisha ya watu wengi. Maendeleo ya inchi na maamuzi ya nayo husia na ama ya nayo husu asilimia rasilimali na hakiza raia. Hata hivyo, napendelea mjadala wa siasa uwe wahishima, wenye hoja na kujenga na si wa kugombana au kuwagawanya watu. Kwa mtazamo huo, ninaweza kuzungumza kuhusu siasa, kwa lengo la kujifunza kubadilisha, ama kubadilisha na mawazo, na kuelewa mitazamo tofauti, lakini kwa kubishana au kushiriki, kushinikiza maoni yangu kwa wengi.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni za watu mbali mbali. Kuonja chakula kipya hunifanya nipanue upeo wangu wa chakula na kunisaidia kuthamini ubunifu unaotumika katika mapishi ya sehemu tofauti za dunia. Pia hunifundisha kuwa wazi kwa mambo mapya na kuvunja mazoea ya kula chakula kile kile kila mara. Kwa ujumla kujaribu ya kula vipya, ni uzoefu wa kufurahisha na wenye kuniongezea maarifa na ladha katika maisha ya kila siku.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panakokuwa na mawasiliano ya wazi, heshima, kati ya wafanyikazi na ushirikiano nzuri katika kutimiza majukumu. Uongozi unaskiliza mawazo ya wafanyakazi na kuthamini mchango wao, kuongeza motisha na kurithika kazini. Pia mazingira salama yenye rasilimali zinazohitajika, humwezesha kufanya kazi, kufanya kazi kwa ufanisi, bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, usawa, haki na fulsa za kujifunza na kujiendeleza kitaaluma, huchangia sana kufanya mazingira ya kazi, yawe chanya na ya kuvutia kwa kila mtu.

Napenda kuenda madukani wakati ambao si wenye msongamano mkubwa wa watu, hasa asubuhi au mapema jioni. Kwa sababu wakati huo, huwa na utulivu na inanirahisishia kuchagua bidhaa kwa makini bila haraka au usumbufu wowote. Kwenda madukani asubuhi hunipa nafasi ya kupata bidhaa zikiwa bado mpya, kupanga matumizi yangu vizuri na kuepuka foleni ndefu. Jambo linalo okoa muda na nguvu. Pia napendelea nyakati hizo kwa sababu wauzaji huwa na muda wa kunisaidia. Kuniuliza mahitaji yangu na pia kunipa maelezo sahihi kuhusu bidhaa zinazotafuta. Kwa ujumla, kuchagua kwenda madukani wakati tulivu, hunifanya nijisikie huru, nimevipika na vina uthabiti mzuri wa matumizi yangu. Hilo kufanya uzoefu wa ununuzi kuwa wakupendeza zaidi.

Napenda kula wali kwa sababu ni chakula chenye urahisi na hufaa kwa aina mbalimbali za mlo. Iwe ni mchana au jioni. Wali ni laini, rahisi kumeza, na pia hukubali vyakula vingine vingi kuunganishwa nao, kama mboga, nyama, samaki au maharagwe. Jambo linaloongeza ladha na virutubisho katika mlo wangu. Kula wali kunanipa hisia ya utulivu na kuridhika, kwa kuwa ni chakula kinachoweza kushirikishwa na familia nzima bila changamoto kubwa. Na pia ni rahisi kuandaa bila kutumia muda mwingi. Zaidi ya hayo, wali hufanya mlo uwe wa kifamilia na wa kijamii, kwa sababu ni chakula cha kawaida kinachopendwa na wengi. Na huchangia katika kuhifadhi tamaduni na mila za kaya zetu. Kwa hivyo, napendelea wali si kwa urahisi wake tu, bali pia kwa jinsi unavyoongeza ladha, urafiki wa familia na hisia ya kuridhika baada ya kula.

Kwangu binafsi, baada ya siku ndefu, napumzika kwa kuchukua muda na kutuliza akili na mwili wangu kwa njia zinazoongeza utulivu na nguvu za ndani. Maranyingi napendelea kukaa sehemu tulivu, kuandika au kusoma kitabu kizuri au kusikiliza mziki unaonifanya nijisikie tulivu na furaha. Wakati mwingine, napenda kufanya mazoezi ya mwili kidogo kama kutembea au kufanya yoga. Jambo, linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza hisia ya afya. Pia, napumzika kwa kuzungumza na familia au marafiki wapendwa. Kushirikiana mawazo na kicheko, jambo linaloongeza furaha na kuondoa uchovu wa kisaikolojia. Zaidi ya hayo, hupata usingizi mzuri usiku, huimarisha sana mapumziko yangu kwani mwili na akili zinalazimika kupumzika kikamilifu. Hili kujiandaa kwa siku mpya yenye nguvu na uthabiti.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu safi na penye mazingira ya amani kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa utulivu kujiskia huru kisaikolojia. Sehemu kama hizo hunipa nafasi ya kujitafakari kupanga mawazo na kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na shughuli za kila siku. Pia napendelea maeneo yenye mandhari ya asili kama miti, maua au upepo mwanana kwa sababu huongeza hali ya faraja na furaha kwa ujumla. Kuwa mahali pa aina hiyo, hunifanya nijisikie salama. Nimepumzika na nina uwezo mzuri wa kuzingatia mambo muhimu katika maisha yangu.

Unapoanza kazi kwangu binafsi kwanza napenda kupanga ratiba yangu ya siku ili kuhakikisha kuwa kazi zote muhimu zinatimizwa kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa. Kwanza usoma au upitia maelezo yote ya kazi zinazo tarajiwa ili kuelewa vyema malengo na vigezo vya kila jukumu. Baada ya hapo, upanga kazi kulengana na umuhimu na tarula yake. Kuepuka kuchanganyikiwa au kupoteza muda kwenye kazi zisizo za haraka, mara nyingi pia kuchukua muda mfupi kujiandaa kisaikolojia. Kujiweka kwenye mtazamo mzuri na kuondoa mshangao au uchovu wa asubuhi. Katika hatua hii, napanga pia zana lasilimali au vifaa vinavyo hitaji ama vinavyo hitajika kwa siku kuhakikisha kila kitu kiko tayari kabla ya kuanza kwa shugli ya kwanza. Kwa kufanya hivi, siku ya kazi huanza kwa mpangilio mzuri, akili zikiwa tulivu, na pia uwezo wa kufanya kazi kwa ubora unaongezeka. Jambo linaloongeza motisha na kurithika kazini.

Napenda sana vitu vinavyo usiana na utulivu, ubunifu na maendeleo binafsi kwa sababu hunipafuraha ya ndani na kunisaidia kukua kiakili na kihisia. Kwa mfano, napenda sana mziki wenye ujumbe mzuri na vidundo tulivu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa kina. Asa baada ya siku, yenye shugli nyingi, pia napenda sana kusoma vitabu au mauthui yanayo ongeza marifa. Yanayo hamasisha na kunipa mtazamo mpya kwa maisha. Kwa kuwa, hunifanya nijisikie nikipiga hatuambele kila siku. Zaidi ya hayo napenda sana mazingira yenye amani na watu wenye mawazo chanya. Kwa sababu huleta mawasiliano mazuri na hunijenga kimadili. Kwa ujumla ninachopenda sana nikile kinacho nipa thamani, kinacho changia ustawi wangu na pia kinacho nisaidia kuwa tolea bora zaidi la nafasi yangu na nafsi yangu.

Kwangu binafsi ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri, rahisi, kumeza na chenye virutubisho muhimu vinavyosaidia afya ya mwili. Samaki hutoa protini za ubora wa juu Omega tatu na madini kama vile chuma na calcium. Yote muhimu kwa nguvu na misuli afya ya moyo na kuimarisha ubongo. Kula samaki pia kunanifanya nijisikie nyepesi kuliko vyakula venye mafuta mingi na kunatoa hisia ya kuridhika bila uchovu wa chakula kizito. Zaidi ya hayo, napenda jinsi samaki inavyoweza kupikwa kwa njia mbali mbali, kuokoa kwa kukaangwa, kupikwa kwa mvuke au kugawanishwa na mchuzi na viungo, kila njia ikitoa ladha tofauti na ya kuvutia. Kwa ujumla kula samaki si tu furaha ya ladha mbali yaani chaguo la afya na hufanya mlo wangu ukue na kiasili na wenye virutubisho vinavyofaa kwa mwili na akili.

Kwangu binafsi, ningesema napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki shughuli zinazo jengwa, ukaribu na mawasiliano mazuri kila katiyetu. Mara nyingi hupenda kukaa pamoja, tukizungumza, kuhusu mambo ya kila siku, kushirikiana kima wazo na kucheka jambo linalo imarisha mshikamano wa kifamilia. Pia napenda kushiriki chakula pamoja kwa sababu wakati huo hutupa nafasi ya kuungana, kusikilizana na kufurahia upepo wa kila mmoja bila usumbufu. Wakati mwingine hutumia muda huo kwa kutembea pamoja, kutazama vipindi au filamu, au kusaidiana katika shughuli za nyumbani, ambazo huongeza ushirikiano na upendo kwa ujumla. Kutumia muda na familia kwanjia hizi, hunipafuraha amani ya moyo na hisia ya kuthaminiwa na kuungwa mkono.

Ndiyo napendelea kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na kompyuta zangu kwa sababu ni njia rahisi na salama ya kulinda taarifa zangu binafsi. Mfumo huu hufanya iwe vigumu sana kwa mtu asiye idhinishwa kufika au kufikia taarifa muhimu. Huku ukiruhusu mimi kufungua kifaa kwa haraka bila kuandika nywila mara kwa mara. Zaidi ya hayo, hutumia vidole kama njia ya usalama kufanya mchakato wa uvibitisho kuwa wa kibinafsi zaidi. Unalinda faraga yangu na hupunguza hatari ya wizi na taarifa. Pia mara nyingi napenda kuunganisha mfumo huo na hatua nyingi za usalama kama nambari za siri au utambuzi wa uso. Kuhakikisha kifaa changu kipo salama na mimi na ninaweza kuendelea kutumia teknolojia kwa urahisi na amani ya akini.